Ee first of all mimi kwanza hizo cheda cheda mimi huweka kwa mpesa unang'am ee mimi huzisunda kwa mpesa na kama sijazisunda kwa mpesa naenda na invest kwa biashara unaona nikiweka kwa biashara inanisaidia kusunda hizo pesa like kujimaintain tu vyenye nitakuwa tu nazishika fiti unacheki such that if kama nimeziweka kwa business hiyo ndiyo njia yangu muhimu sana sana ya kuhifadhi pesa. Naziweka kwa biashara cause I know after all kwa hiyo biashara. Ile pesa yangu itakuwa bado safe hiyo cheda itakuwa safe. Na after hiyo cheda kuwa safe bado hiyo cheda bado itakuwa imeniongezea cheda ingine juu. Unaona? So hiyo ni njia moja yenye mimi huhifadhi nayo pesa biashara So the second way njia pili nayo ni through, mshwari and banking services. Na hizo nazo tunacheza nazo na M-PePe. Ama bank unaona So hizo unaenda unasunda tu pesa zako kwa mpesa hivi. Ama kwa banking services yoyote hivi.

Mbaya sana, mi napenda ugali na cheki. Kwanza sawa wacha tutulie nikupange nikupeleke na mtrr mtaratara nacheki, ugali, ugali matumbo. That's, hiyo ni ile gethe yenye imefika fika pale kwa hoteli. Kwa hoteli, tunapaitanga kibandaski. Kibandaski, ni kwenye kunauzwa hizo food, food, hizo food stuff, ugali, ya, ugali hizo machapati and all that. So ukienda kwa hiyo kibandasiki enda itisha. Ugali matumbo. Ugali matumbo. Matumbo ni the small intestines za Maybe a cow Maybe a sheep hiyo ndo matumbo sasa actually. Ugalimatumbo It's one of my best meals Actually so napenda ugali. Kukula ugali kuliko wali. Na wali wali nayo naipenda pia. Lakini wali napenda ile ya Mombasani. Kule ambayo ya Mombasani inakuanga tamu sana si kama hii yenye si tumezoea huku normal ya Mombasani wamepika wamepika some more special unaona like si kama hii yetu ya huku mjini huku mtaani mtaani tunaipikanga tu kimacho bano kimauru mauru hivi bora tu ikuwe bie lakini siku zote topshota na tunachagua ugali kila time ugali over wali that's what I mean.

Haa haa kukungo jamani ok so kitu ya kwanza ni kurecycle naeza kuelezea kama kitu kama kitu kama chupa hivi unacheki unapata hio chupa ni plastic so chupa ulinunua uliuziwa ile chupa na kitu kama mafuta hivi ama let's say a drink hivi kitu ya kukunywa hivi soda for example naona kakinywaji tu hivo So, ile chupa instead of after umeuziwa kama na mafuta, after ulitumia ile mafuta yote gede, after ulitumia ile gede yote kupika, unacheki kuspin, ile gede si ishaisha kwa ile chupa, ile chupa unafaa udispose, lakini instead of kuidispose, unaeza irecycle, juu ni plastic, na ukidispose haitafanya nini? Haitafanya nini? Gai nimesahau, wee, kudispose kuna venye itasumbua. So, inabidi unairecycle unakuwa unaitumia ka uli io ndio njia mi huitumia.

So mi kuna njia mingi sana. So ni kuna njia tatu zenye nita discuss. So ya kwanza ni kenye mimi na njia moja napenda kutulia nayo sana na familia angu. Ni kuwatchwatch movie hapa. So unapata kuna movie. Nimeeka mokoro anadai kukemba. Mzae anadai kukemba Kibro anadai kukemba. So hiyo ni njia moja ya si kuspend time together kuamwatch movies. Njia ya pili nayo ni kutokea kuenda vacation hivi ama kuenda out hivi. So unapata kama ni mzae ama mokoro ametoa doo kiasi hivi. Anatupeleka hotelii tu hivi. Mimi tunaenda tunaswim, tunakula, tunafanya nini hiyo ni njia ingine yenye si mimi huspend sana sana kazi na time na familia iyo ingine ni wakati tunafanya kazi kimoja Maybe unapata kuna kakazi ya familia. Tunahitaji ku tazazi na familia yaani.

Kuna mchezaji mmoja messi unacheki ee mimi napenda tu messi sana messi ni mchezaji wa kandanda messi actually nimempenda tu tangu enzi halafu nime ishi ku penda kandanda bado kutoka nikiwa mtoto so na bado nimeishi kucheza kandanda sana so bado nime grow nikiicheza na venye nimegrow nikiicheza nimeishi nikipenda mchezaji wangu mmoja tu ambaye ni messi unaona huyo ndo mchezaji wangu mmoja mwenye napenda sana kwenye mchezo wa kandanda.

Ee inadepend sasa ananipea maoni kuhusu nini unaona so ikikuja ni maoni na kitu ka biashara hivi tuseme ee napokea ina kama biashara hivi unaeza pata unapokea maoni na tupopata na kuna mtu anakuja anaanza kunielezea directly physically face to face yani uso kwa uso ana kwa ana. Anaanza kunielezea hee maybe unaeza faa kufanya hivi ama nini ama hivi. Unaona lakini unaeza pata kuna maoni ingine mtu anakupea. Anakuambia anakupea maoni ya maisha. Unapote ile maoni ya maisha ule mtu akikupea anai anakupea na nje ingine different sana si ka maoni ya biashara na maoni ya kitu ingine ju wanaona hii ya maisha ni like ni kama important sana ama ni necessary sana.

Muda wa mwisho tu mi nashughulikia na kusoma bibilia nikingojea na nikipata imani kwamba yesu kristo atatuokolea, ataniokoa kutoka kwa dhambi zangu kwa hivyo hiyo tu ndio huwa nashughulikia muda wa mwisho, ju unajua muda wa mwisho hakuna njia ingine unawezaishughulikia, venye unawezaishughulikia tu ni kutafuta venye kutaweza kuenda kwa muumbaji wetu ambaye ni Maulana. Kwa Mungu wetu, baba yetu, yesu kristo aliye binguni. Hiyo tu ndio njia yenye nashughulikianga nayo muda wangu wa mwisho.

Ee, mimi napenda kucheza vibaya sana. So mimi hadi ukuje uniambie ati come uone vile watu wanacheza ama come tucheze. Mimi nitaprefer; come tucheze. Cause come tucheze like na participate mimi mwenyewe like i myself so napata kuenjoy ile action ya kucheeza maybe if it's football. Napata kuenjoy more than i'll be watching cause at least niko na ile opportunity ya kuchange something ama kufanya something what i think it's good. Unaona. So mimi na prefer kucheza sana kuliko kuwatch mchezo actually mimi sionangi michezo mimi hucheza tu peke yake.

Ee minitidu yani nimeshukishiwa juu hana kumboka ana kurada mayut tumeparara ana kurada ana kumboka mayut tumeparara unacheki endi tunasikia tu nikobode hadi tunime boeka na hiyo story kwa sasa atuna kazi na kama hatuna kazi manze atuna ganji na kama hatuna ganji atuishi maisha yenye tunatamani unaona. Na kuna life yenye tunatamani sisi kama yut wote unacheki ukiwa yut unatamani at least upate kazi ueze kupata ganji yenye utaeza kuwekelea familia yako fiti nini na nini lakini mazee hakuna kazi unfortunately. Hakuna mboka lakini tunadai mboka.

Funzo kubwa sana nimesoma kutoka kwa kazi ni moja kitu funzo ya kwanza ni usitegemee binadamu hii nayo nilisoma kazini kutoka wakati yenye mkubwa wangu alinifuta na hatukua in any bad condition ama ni nini lakini alinifuta hivo hivo tu ili aweze kumpa nafasi mwenzangu na hakuna kitu yoyote nilikua nimefanya ama ni nini. Lakini juu mwenzangu alikuwa mwanamke ikabidi amenifuta aweze kumwajiri yule mwanamke. Kwa hivo hii ilikuwa funzo moja kubwa sana kwamba usijaribu kumtegemea mwanadamu.